Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri mimi kusafiri ilikuwa time nilikuwa high school tulisafiri tukaenda mombasa kama shule so class yangu tukaenda mombasa vile tulifika huko tukaenda tulienda kulala kwa hoteli tuli enjoy sana kwa sababu huko kuna malazi mazuri then mahali tumekaa kwa hiyo hoteli tunaona beach Then after iyo siku vile ilifika usiku The following day tukaenda tukapelekwa kwa beach ilikuwa fun Ilikuwa fun kwa sababu unaogelea Kuna mapochopochoko kwa barabara mnaenda mkikula viazi karai Ilikuwa fun halafu iyo joto ya huko Mnaogelea kwa mchanga mnaoga na mchanga.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya. Ok, ilikuanga kulikuanga na hii siku fulani nilikuwa naenda tao. Then kuingia kwa gari, kuna mtu alikuwa hapo nyuma yangu ikafika ile wakati ya makanga anaanza kuchukua pesa. Then ilikuanga wakati wa Christmas, so fare ilikuwa imepanda kidogo juu. Tunalipanga mia, akasemanga ni 150. So, tukienda tukaanza kuitishwa pesa, nikapeana 150 yangu. Mwenye alikuwa nyuma yangu, kuitishwa pesa, akapeana, mia. Akaulizwa, hey brother, mbona unaleta, mia na nimesema ni 150, akasema, hey, mi sikuwa najua, nilikuwa nadhani ni, mia tu kama kawaida, akaambiwa hapana ongeza 50, akasema, hata hiyo mia nilikuwa nimefuliza, hey, mi nikasikia vibaya, akasema hana pesa ingine, mi nikamwambia makanga achana na yeye Nitamlipia. So, kutenda wema ni vizuri juu huyo mtu alikufurahi hakuwa na pesa ingine karibu atupwe nje ya gari. Nikamhurumia tu nikamlipia. Ya nikamfanya kitendo cha nini cha wema.

Ulifanya nini asubuhi hii Ok me niliamka saa moja Nilikuwa na customer alikuwa anakuja nimsuke nasukanga So niliamka Nikaenda nika nikaoga kwanza Then after kuoga nikapika chai Nikapea bwana yangu na mtoto chai na mkate After hapo nikasikia kumebishwa kwa mlango so client alikuwa ashafika nafanyanga kwa nyumba So kastoma akaingia, tukaanza kushukana kwanza juu alikuwa na haraka so singepata saa ya kuenda kunywa chai. So nikamshuka, after kumshuka tukamalizia akaenda, nikakunywa breakfast, then nikakaosha vyombo.

Unapenda kusoma au kuandika. Ok, miinapenda kusoma kwa sababu ukisoma unapatanga mambo mingi. Ok, in short, misi kuangi mcreative kwa kuandika. So, napendanga kusoma more, ndo nipate izo ma ideas. Tena u kisoma, inakuanga enjoyable kwa mfano ukisoma kama ni novel. Inafanyanga ni fill, nikana, watch movie. Wakati ni ko free napendanga kusoma novels maybe na soma story kama ni tiktok na soma story ama facebook na soma story uko so Napendanga kusoma kuandika sana sana sipindi kwa sababu sinanga maneno ya kuandika.

Unafanya mazoezi ya mwili, mara ngapi? Ni mara moja tu kwa siku. Nikiamka asubuhi napendanga kufanya huo wakati kwa sababu mwili uko fresh, haujachoka. Halafu pia asubuhi kunakuwanga na weather mzuri. So, unapatanga, unaeza fanya vitu mingi. Unaeza kama ni kukimbia, unapata, unakimbia distance mrefu. Kama ni kuskip rope, unapata, unaeza skip mingi kuliko. Masaa ingine so mimi napendanga kufanya exercise asubuhi Halafu ni mara moja tu kwa siku kwa sababu jioni mara ingine unapatanga umetoka job umechoka hauwezi fanya mazoezi yote. So napendanga asubuhi. So nikifanya tu asubuhi ni hivo nafanya tu mara moja kwa siku, kwa kila siku Kila siku kila siku lazima nifanye kutoka Monday to Monday, kila siku asubuhi.

Unapendelea suruali au sketi. Ok me napenda suruali kwa sababu tukilelewa hiyo time nikiwa mtoto. Mama alikuwa ana prefer kutuvalisha trouser kwa sababu unaona ukiwa mtoto, kucheza cheza, kuinua miguu juu, mara umekimbia. So, tumegrow, tukijua trouser, ndiyo mzuri kwa sababu uwezi inakumiake ukuwe free. Unaeza keti vile unataka unaeza inua miguu juu alafu pia trouser inafanyanga usisikie baridi huku kwetu kuna baridi sana sana sana so ukivaa skirt unapata uko na unasikia baridi kuwa na trouser pia uku kwetu kuna mbu mbu ni wengi sana sana so ukua na trouser hukuliwi na mbu nini mbu sana sana huanga zinakulanga miguu sana sana usiku ukiwa umeketi zinakulanga miguu juu miguu mara mingi ziko kwa giza so kukuwa na trouser inakuprotect kukuliwa na mbu one huskii baridi alafu pia inakumukua free.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Okay mimi ile time nimeenda home, tukipatana na kina mum na sisters yangu. Kitu ya kwanza inakuanga tusalimiane, tuketi, tu catch up, tuambiane nini imekuwa ikiendelea kwa life zetu, nini imekuwa ikihappen huko home kama siyuko. Then after hapo, tukishaongea, tunakula pamoja, maybe tunaenda out, tunaenda tunajienjoy, tunaenda swimming sisi wote yah tunakuwa na time nzuri juu tunakawiananga sana before tupatane naweza hata kaa six months ama hata mwaka before tupatane na wao. So tukipatana ni kujienjoy kupiga story ya.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Ok sana sana mii napendanga kuvaa jumpsuits, trousers, jeans, and then naeza na top. Top iko open, isikuwe na mikono mrefu kwa sababu huku tu unakuanga na joto. So, jumpsuits, napenda kuvaa jumpsuits kwa sababu inafanyanga mtu akae klasi, unaeza vaa ukishons. Zote uneza vaa ukienda harusi uneza vaa ukienda out Alafu jumpsuit, ok me niko mdogo, so nikivaa jumpsuit nafilingi inanitoa poa kwa sababu niko mdogo, sina bust, sina tumbo kubwa, sina bust kubwa ya jumpsuit na filingi inanieka poa, inafanyanga nifeel siko mdogo sana.

Je, unapenda kusikiliza radio? Ya, napenda kusikiliza redio kwa sababu kitu ya kwanza, tukigrow haku kuangana kitu kingine kama tv hakukuanga na smartphones. So, redio ndio ilikuanga tu kitu yenye tulikua tunasikiza. So, tumegrow, tukijua redio ni kitu mzuri, redio ndiyo pekee ilikua ina tuentertain. Kuna zile vipindi zilikuwa zinakuja kwa redio, wanakupea story, tena na maybe unapiga simu munaongea na wao Alafu pia wimbo Napenda wimbo sana hata waleo Kwa maramingi nikiwa kwa nyumba nawekanga wimbo kwa radio nasikiza ya kwa sababu hata ukifua ukua wapi utasikiza tu redio Lakini kama ni tv lazimu uketi Concentrate uki watch Lakini redio unaeza sikiza ukiwa kila mahali Yata kama ni kwa gari unaeza weka earphones Kwa masikio na nenda unatambea ata kwa barabara ukiskiza redio.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kwa kompyuta? Mimi unapenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kitu ya kwanza, kompyuta in case ukuwe na any spelling mistake, huwanga wana kucorrect. Then, ukiandika kwa kompyuta, haichoshi kama kuandika na mkono. Unajua kutype na type tu, lakini kuandika kwa mkono lazima kwe very keen usikose. Any spelling mistakes, maybe handwriting yako si mzuri Lakini ukitype story ya handwriting hakuna spelling mistakes wana kucorrect ya so mi napenda kuandika kwa computer ni easier kuliko kuandika kwa mkono.

Je, unakumbu kumbu gani ya kutisha? Kekula item ni kuwa mtoto tukatumwa. Tulikuwa tunatumwa kuendea maziwa na mam. Alafu mahali tulikuwa tunaendea maziwa ilikuwa lazima upitie kwa shamba. Ya kwa wenyewe, then kuna mahindi imepandua, imemea, nimrefu. So hiyo siku mocha, tukachelewa kuendea. So tukambua lazima tuende ata kama kumekua na giza, ata kama ni usiku lazima tuende maziwa juu tusipoendea. Itaisha na kesho tutakunywa chai So mi na sista angu tukaambiana ok ni sawa tuende tukaenda kufika kwa mahindi kumbe mwenye hiyo shamba hakuwa anataka watu wapitie hapo so ilikuwa inafikanga six anafungulia umbwa. Umbwa zake kama tano hivi kufika kwa mahindi mwenywe akafungulia maumbwa zake Then obvious umbw ikisikia kuna movement kwa shamba lazimi itoke Mbwa zilitukimbiza. Tulikimbia sistangu viatu zake sijui zilipotea, zikapotelea wapi sandols zikatoka, zikatoka zikapotea. Tukafika home, tumekatwa katwa na mahindi, na hatuna viatu, jagi ya kuekewa maziwa imepotea, kufika home mum hakuamini. Umbwa ziko nyuma zinakuja mbio, uzuri ni ati home ilikua tu karibu so, tulikimbia, tukaingia kwa compound, tukafunga gate. Sijaishtuka kama iyo siku. Nilikuwa nimeona mimi nimekufa sasa Kukimbizwa na umbwa more than tano na ni usiku kwa giza kwa mahindi hujui utapatana na nini kwa mahindi Hii ilikuwa inashutua jamani.

Unakula nini mara mara nyingi asubuhi uki mara mingi sana sana tunakunywanga chai na mkate kwa sababu ni chipu ukiisha pika chai unanunua mkate unapika haina mambo mingi haihitaji siji unapika si ka pancake lazima urauke mapema kwanza kutayarisha kwanza kupika mkate kuturi hidi ni kukuchukua kupika chai kuweka kwa meza kuchukua mkate kuweka kwa meza then unakula. Kwa mara mingi ni chai mkate wakati mwingine maybe unaendea keki ya.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Okay, nikiamka mara mingi sana naamkanga six. Nikiamka six kitu ya kwanza ninaomba naambia Mungu asante kwa kuniamsha na niko mzima na anipee siku mzuri. Nikisha omba naendanga naoga kwanza. Then napika chai na tayarisha breakfast. Kama ni siku ya shule natayarisha mtoto anaenda shule. Then natayarisha bwana yangu anaenda kazi Kila asubuhi lazima nifanye hivyo. Then after hapo wakishaenda nafanya exercise kidogo kama ni kamba narukaruka kidogo kama nilikuwa naenda kwa barabara kukimbia naenda nakimbia kidogo, then narudu kwa nyumba naoga tena that is kama sikuwa nimeoga mara ya kwanza naoga tena. Then kama nilikuwa naenda mahali kama job naenda. Yeah kila asubuhi lazima hiyo inajirudia kila wakati.

Je, unasoma gazeti? Hapana. Siku hizi mambo ime change. Kusoma gazeti, ata sionangi zikiuzwa siku hizi kwa sababu watu. Kila mtu sikuizi, wameanza, azin watu wanasikiza news kwa simu, maybe kwa TV. Kama TikTok ukiingia, ukitaka kujua kitu yenye ina happend, unajulianga kwa simu. Alafu pia siku hizi, hizo kampuni za magazeti. Wamefungua apps, ukitaka kujua hizo news, unafungua tu app kwa simu, unaangalia nini iko kwa gazeti. So kusoma gazeti siku hizi imekuwa rare mimi sisomangi gazeti. Mara yangu ya mwisho kusoma gazeti nilikuwa high school kwa sababu tukiwa shule boarding, ulikua unaendanga kwa library, kujua kenye inahappen juu hauna simu hamuwoch tv. So tulikua tunasomanga news kwa magazeti. Afta hapo nikaacha kabisa na magazeti.

Je, unapenda kukula popcorns? Ya, napenda kukula popcorns sana. Kuna wakati, dad akitoka job alikujanga na hiyo corn, hiyo mahindi ya popcorns. Akakuja tukapanda kwa shamba. So, si hatukua tunajuanga ni nini, dad ndii alikuwa anajua but hataki kutuambia. Ndio, tusitumie hiyo corn vibaya na alikuwa anataka kupanda. So, vile alipanda zikamea. Tunamuuliza tu dad mbona hii mahindi inakaa yellow anatuambia nitawaonyesha so vile ziligrow zikakauka akatuonyesha hiyo ndo ilikuwa wakati wangu wa kukula popcorns wa kwanza akakuja aka akatutengenezea popcorns tukakula so vile alikuwa anapika tulikuwa tunasema eey dad hii kitu inakaa ile yenye watu wa movie wanakulanga yenye watu wa tv wanakulanga so ilikuanga fun, dad ndio alituintroduce kwa popcorns na kutoka hiyo time nimependa popcorns mbaka wa leo. Senye nimetulia kwa nyumba naeza eka utu popcorns na cola. Ya.

Aina gani ya filmu unazipenda? Okay, mimi napenda series. Alafu hoyo series ikuwe na story ya life. Vile kuna happen kwa life. Vile watu wana fe ikuwe tu na story ya life. Vile watu maybe wanaskililiana wivu. To an extent mpaka wanauana. Juu ya wivu. Inafanyanga nione hii dunia yetu na njia nyingine. Naweza kukua careful na marafiki. Hata sister zangu ama brother zangu kwa sababu hizi movies wakati mwingine unapatanga wanapeananga story real ni story real but inactiwa kwa mfano kuna hii movie inaitwa Beauty in Black Hii imenifunza mingi sana sana vile watu wanapitianga kwa hii life juu ya mali unapata mtu mpkaa ameoleka kwa mtu mzee juu ya pesa ya napendanga movies zenye ziko na life lessons.

Mboga gani unazopenda kula? Mimi napenda kukula mboga kienyeji. Kina terere, managu kwa sababu najuanga kuzipika vizuri zinakuwa tamu. Naeza kula na ugali, naeza kula na mchele, naeza kula na chapo. Ya mi vile napenda kuzipika ni ninakata katanga. Nikisha ziendea kwa soko nakujanga nazikata tu pieces tudogo tudogo. Nikishakata nakatia kitunguu kwa sufuria nakaanga kitunguu. Ikisha turn brown na mafuta naeka rocyo cube, then naeka ile mboga yangu. Ikishaiva kidogo naeka ka maziwa kadogo. Hapo ukikula hivi na kanyama kando alafu ukule na ugali inaslap.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Ok mi niko na familia ya watu watatu, mimi, mtoto wangu na bwana yangu. Ok mi wakati mwenye tuko home, tuko free, tuko kwa nyumba. Napendanga ile wakati mwenye tuna tunatoka, tunaenda mahali out. Tunaenda tunakula pamoja. Kama ni swimming, tunaenda swimming na mtoto. Ya napendanga wakati mwenye tunafarahia naona mtoto angu amefurahia. Anaenda bouncing castle anaruka ruka kidogo naona anacheka nasikianga vizuri sana. Alafu, kama hatuendi mahali napedanga tunafanya cleaning pamoja kwa nyumba. Kama naosha nyumba ye anaosha vyombo. Kama nafua ananisaidia kuanika. Ya. Then mtoto, kama ni mtoto, tunamwonyesha kama ni kuandika. Kama ni kuchora tuflowers, then ana anacolor. Ya nafuraiyanga wakati mwenye ako na tunashirikiana tukua pamoja.

Je, umewahi kushiriki mashindano? Eee, nikuwa high school. Hata primary school. Mtulikuanga tunaenda kushindana. Kuna ile term tulikuwa tunaendanga maybe athletics. Tunakakaa tena kidogo tunaenda kusema poems. Tunakakaa tena kidogo. Kuna kati wa ball. Ukimi nilikuanga napenda kushiriki athletics. Nilikuwa napenda kufanya long jump. Triple jump alafu hizi short hizi kukimbia hizi shorts, short kama 100 meters, 200 ya nakuna wakati nilikimbia nika win, tukatumwa nini next, tukaenda tuka nikaenda nika ruka tena, long jump nika win ya ilikuanga fun, ilikuanga na feel vizuri sana nikisomwa, nikijua nime win Then shule angu inaniambia congratulations, tunapewa gifts yea, nilikuanafurahia sana.

Unacheza na nani mara nyingi? Ok mara mingi tunachezanga na mtoto wangu anaitwa miles ako three years and naniyeye tu peke yake ako tu mtoto wakipekee soo ile wakati tuko kwa nyumba na onanga naboeka so lazima nicheze na yeye Tunaweza cheza kwa simu tunashindana maybe nikiloose nampea simu anaendelea akiloose ana nipiea ama maybe tunaweza toka huko nje tuka ride bike ya tuna namikingisure haboeki, tunachezacheza na yeye, wakati mwigine tunakimbizana. Namfanya asifeel lonely kwa sababu. Uneza pata anaboeka juu, tukisha kuwa kwa nyumba, hatumchezeshi, ako pekee yake, hana mtu wa kuchezana yeye. Ya namchezeshanga so hata mimi na feelingi na enjoy, si boekangi pia.

Ushaurigani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Kekitu ya kwanza, ukianza kazi kama ni kazi ya kuajiliwa. Ukienda kazi, hakikisha umeenda tu. Ukifika huko, ni kazi pekeyake umeenda kufanya. Usijishirikishe na hao watu wengine. Oo, usijui mnaongelelea nani, mara mnaongelelea boss. Kitu ya pili ni, usifike kazini ukiwa late. Unamake sure hile wakati umeambiwa ufike ndio umefika ile siku yenye huendi job usiende Usijifanye uko available sana kila wakati ya halafu kama pia ni kazi yako Unamake sure uko na rules kama ni kazi yako unataka kuanzishia kama unataka kukua boss Unamake sure uko na rules kwa kazi yako Kuna ile wakati ya kufungua Kuna wakati wa kufunga Kuna off day Unamake sure kama ni wafanyi kazi wako wakona off day iSikuwe inafuatana kila kazi kila wakati kila wakati ya halafu kama ni kitu mnasema muuze hii bei Inastick hiyo bei ndiyo biashara iendelee.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Ok mi kazi za nyumbani yenye nasema naezasema nachukia zaidi ni kufua nguo kutumia mkono alafu nguo ni chafu maybe ni za mtoto ni chafu amecheza uko nje unasugua nguo unaumia mkono hii mi sipindi hiyo kazi ya kufua nguo.Alafu kuinama mgongo inauma ifike wakati wa kuenda kuzianika kuzibeba nakaa first floor tunaanikanga nguo fourth floor Kupandisha nguo zikona maji huko juu inachosha zaidi. Mi kufua nguo inani sipendi hata kitogo. Lakini kuosha vyombo hio ni simple na napenda kuosha nyumba pia napenda hii kufua nguo ndio ehe kidogo pale hapana chamani.

Je, wewe ni mtu wa ubunifu? Yeah, sana kwanza. Okay kuna hii wakati mwenye, ilikuwa Easter. Then mahali nilikuwa nafanya kazi ilikuwa kwa hoteli. So, huyo boss akasema tutengeneze vitu za tudecorations twa Easter. Nilichukua manila paper, nikatengeneza wall hangings za manila paper. Halafu pia kwa nyumba yangu niliwahi tengeneza frame ya kuweka picha kutumia cartons. Hizi karatasi za cartons. Yeah so napenda, nafeelingi vizuri nikitengeneza hata nishai jitengenezea carpet na uzi za sweta. Yeah napenda kucome up na kitu. Naangalianga naona hii kitu badala niitupe. Naeza itengeneza kama nguo yangu, kuna wakati jumpsuit, nilinunua jumpsuit, then ikakuwa kubwa zaidi. Niliikata, nikaitengeneza huko chini, nikaishona, ikakuanga romper, ikakua romper kadogo. Yeah, na maisha inasonga.

Je, umewahi kuenda maonyesho ya sanaa? Ya, tukiwa high school. Setbooks zenye tulikuwa tunasoma. Ilikuwa inafika wakati walimu wanawainvite hao wenye walikuanga. Wana, walikuwa wanatuletea. Walikuwa wanakuja kutuactia hizo setbooks. Ndo mtu aweze kuelewa vizuri. Ya, ilikuanga fun kwa sababu ulikuwa unaona setbook vizuri. Kama kuna kitu huelewi. Unaeza wauliza alafu unaiona live ni kama movie. Bat wanact hapo mbele yenu ilikuwaka easy juu ukifika exam room ulikuanga unaangalia swali then unakumbuka hapa huyu alisema hivi alisema hivi yeah inakuwa easy kuelewa kitabu.

Unakaa hadisaa ngapi usiku Kwa masiku mingi nalalanga maybe saa tano ama saa nne na nusu Kwa sababu nakuanga natushugli na fanyanga jioni. Kinikisha fika kwa nyumba na fika nga kwa nyumba kitu saa moja hivi ama six thirty Nanzanga kupika na napika mapema jumtoto wa nalalanga mapema ndiyo tefulengte ende shule so nikipika kikula na oshanga vyombo tukikula sisiwote na osha vyombo zenyetu mikula then naanza kutoa nguo zenye atavaa kesho za shule na zenye banangu atavaa kesho za shule Then na pulish viatu nikimaliza hapo. Naenda naoga nikisha oga sasa na chukua simu yangu naanza kupitia kuona nini mikui kifanyika the whole day nini ina trend ya, then after hapo ndiyo na lala, unapata na lala saa tano, saa zingini li test. Nisha ilala ni saa sita Nikipitia tu simu yangu after hizo activities zenyanafanyanga jioni Napitia tu simu yangu, unapata ni saa seta, hei nazima simu na lala kwa sababu kisho kutwa naamka mapema, yeah.